Ndiyo, nimewahi kujaribu. Na chakula hicho ni nyama ya kuku wa kisasa. Binafsi, kipindi kabla sijawahi kupata latha yake, nikua ni miongoni mwa watu ambao nikua tamani sana. Kula, chakula, ama nyama ya kuku wa kisasa. Kwa hiyo, baada ya kuweza kuonja latha yake, niahidi kwamba sitakuja kurudia tena kutokana na kwamba ni nyama ambayo haina ile latha ambao ni bora.

Binafsi mfumo wa simu ambao naupenda ni Android kwa sababu toka nianze kutumia simu aina ya simu zote ambazo nimekuwa natumia ni Android kwa hiyo ni moja kati ya mfumo ambao naupenda kwa sababu unanifanya naweza kupata mawasiliano na ndugu zangu hata kama wao unajua watumia iOS lakini binafsi mfumo wangu wa simu ambao naupendelea sana ni Android.

Vipo vingi sana vinavyofanya mazingira ya kazi kwa mazuri. Cha kwanza yawe ni mazingira ambayo ni safi na salama. Nikimaanisha kwamba mfano hapo ofisini unakuta meza ni safi, vifaa ambavyo ni atumia ni safi na kuna utulivo wa kutosha. Kwa hiyo, ni miongoni tu wa vitu ambavyo vimekua vinafanya mazingira ya kazi kuwa ni mazuri zaidi.

Ndiyo, kwa maana kwamba ni ndani ya mkoa ambao nimezaliwa, lakini kwa hivi sasa, sipo kwenye wilaya ambao nimezaliwa, kwa sabu binafsi nimezaliwa kwenye wilaya ya momba, lakini hivi sasa nipo ndani ya wilaya ileje. Kwa hiyo ni ndani ya mkoa wa songwe lakini tofauti ni kwamba ni wilaya tu lakini ndani ya mkoa ule ule ambao nimezaliwa.

Ugali ni chakula ambacho binafsi nakipendelea sana. Ni chakula ambacho kila nikitoka kazini na kwenda nyumbani basi lazima niweze kuandaa ama kusonga ugali labda kwa samaki, dagaa, maharagwe au mboga yoyote ile ambayo kwa siku husika niteweza kujisikia. Kwa hivyo, ikitokea nimerudi nyumbani nikashindwa kula ugali kwa kweli binafsi nakuwa naamini kwamba sijautendea haki mwili wangu. Kwahivyo ugali, ni chakula ambacho nakipenda sana hasahasa kwa muda wa jioni.

Ndiyo, naupenda sana, sana, sana. Na bahati, hapa nilipo mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimekuwa nikifanya. Vipindi mbalimbali, vya tamaduni. Nikemesha kwamba muziki wa makabila. Kwa hiyo, muziki wa jadi, mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanaupenda sana. Nakuwa nafurahia sana kutazama watu wakifanya matamasha, kutazama watu wakiimba, kutazama watu wakicheza, kwa ubinafsi, muziki wa jadi, naupenda sana.

Chakula changu cha asubuhi mara nyingi ni chai. Chai na vibama. Kwa ubinafsi ni moja kati ya watu ambao kila nikiamka lazima niweze kuandaa chai. Na naenda sokoni kununua vibama kwa lengo la kuja kupata kifungua kinywa kwa hiyo chakula changu kikubwa kila asubuhi ni chai na vibama.

Binafsi mini mtu ambaye uwa napenda sana kuvaa nguo ambayo inanitosha. Kwa hiyo, nguo yote ambayo itanitosha na inanifaa. Nikisha iyona tu, basi, lazimo nieze kuvutiwa nao. Cha msingi zaidi, iwe safi, ya kunitosha na yenye kuvutia. Basi moja kumoja, na kwa nimeza kuvutiwa, kuweza kuivaa hiyo nguo.

Binafsi mchezo wa ambao mi naopenda sana kuucheza ni mpira wa miguu. Ni moja kati ya mchezo ambao binafsi upo kwenye damu yangu na mara nyingi. Nikikaa wiki moja, au hata siku mbili pasipo kuucheza huo mchezo. Basi hata mwili wangu wenyewe, unakuwa unasisimuka kwa hiyo. Nikiucheza mpira wa miguu nakuwa naenjoy zaidi.

Binafsi mara nyingi wakati nikiwa na furaha ni wakati ambao huwa nautumia zaidi na ndugu zangu, marafiki zangu, nikimaanisha kwamba tuna imba, tunacheza, tunacheka au hata kujadili mambo mbalimbali ambayo yataenda kutufanya tuende kuwa na furaha zaidi kwa sababu ni wakati ambao unatakiwa uweze kusherehekea. Kwa hiyo wakati wa furaha, ama wakati ambao ni na furaha, hujaribu zaidi, kuimba, kucheza, au kufanya jambo ambalo, itaufanya moyo wangu, uende kuwa na furaha zaidi.

Nimeshiriki mara nyingi, hasasa mashindano ya mchezo wa bao. Ni mchezo ambao naupenda naueza na naufahamu kwa hiyo nimekuwa na shiriki mara kwa mara na wachezaji wenzangu, tunaeka shindano, mfano kugombania kinywaji. Kwa hiyo ni moja kati watu ambao nimekuwa nashindania.

Kwa kawaida, mi ni moja kati ya watu ambao, nimekuwa nafuata ushauri wa wataaramu wa afya. Binafsi kwa siku, ni mtu ambaye nimekuwa na wezo wa kumaliza walau lita tatu ya maji. Kwa hiyo, kama ni maji makubwa dukani, lazima nihakikishe kwamba maji matatu naweza kuyatamatisha. Kwa hiyo, kwa siku, ni makopo matatu ya maji, nimekuwa nayatumia.

Kwa kawaida ni marambili, kwa sababu kuna watu wengi ambao wapo ndani ya Tanzania, lakini pia wengine wapo nje nchi, huwa tunaeza kuwasiliana kupitia barua pepe kwa hiyo. Mi ni miongoni mwa watu ambao, haiwezi ikapita siku, sijaeza kuingia kwenye emaili yangu, kwa lengo la kwenda kukaguwa ni barua pepe zipi ambazo zimekwisha kuingia, ama ni barua pepe ngapi ambazo tayari, nimekwisha kutumiwa, na nahitaji moja kwa moja, ama na paswa, kwenda kuzijibu.

Moja kati ya sifa muhimu, moja kati ya sifa kuu ya kiongozi mzuri, lazima awe ni kiongozi ambaye, ana uwezo wa kuenda kutatua, changamoto, shida, mbalimbali ambazo zinakumba nini, wanajamii wake. Lakini sio hilo tu, kingine ambacho kiongozi bora ama kiongozi mzuri lazima awe nacho, awe ni mtu ambaye, atakuwa na uwezo, wa kuenda kuwasikiliza watu wake. Ni sifa tu ambazo kwa kiongozi bora ama mzuri, lazima awe nazo.

Bado mimi ni kijana, kwa sababu kwa umri wangu ni umri wa miaka ishirini na sita kwa hiyo uwezi, naweza sema kwamba ni umri ambao naufurahia. Kwa hiyo ukiniambia kwamba, ama ikitokea kwamba nimekuja kuwa mzee, nitamani sana kuja kuwa kijana, kwa sababu ni kipindi ambacho, unafanya mambo mengi ambayo haujui kwa mbeleni, ni kipi ambacho, kitakuja kutokea kwa hiyo, kwa hilo swali lako, ndiyo, natamani sana, kurudi ujana.

Kupia uradio kupitia magazeti lakini pia kupitia mitandao ya kijamia ni moja ya sehemu ambazo nimekuwa naweza kuona taarifa mbali mbali za abari na siyo kwa upande wa hivyo tu lakini pia kwa mtu mmoja mmoja. Kuna badhi watu ambao wana watafuta. Waniambia kida mbacho kimejili kwa tika simu hiyo.

Ndiyo, napenda sana, napenda sana, na huwa na vuti wa mno na pokuwa na cheza na watoto. Na bahati nzuri, mi ni moja kati ya watu ambao nafanya vipindi vya watoto pale ndiyo ni kwa hiyo. Wakija, ama ni kwa nao ni moja katia ya tukio ambalo na kuwa na enjoy. Kuimba pamoja, kucheza pamoja, kufurahi pamoja ni moja kati ya jambo ambalo nakuwa najivunia.

Unajua naweza kuzungumza hivyo na hapa nimeivaa. Kofia ni moja kati ya vazi naliependa sana kulivaa kwa hiyo siku ambayo nitatoka nyumbani naenda mtaani au kazini pasi na kuvaa kofia na kuwa sina amani kichwani kwangu naamini kwamba sijautendea haki mwili wangu. Kofia na ipenda mno.

Ya, mi ni mmoja kati watu ambao wanapenda kutumia simu na ukitazama kwa siku kwa kweli hua natumia masaa yasiyopungua nane simu yangu na ukitazama. Program mbali mbali ambazo nazipenda kuzitumia kwenye simu yangu. Program ya kwanza ni Facebook. Program ya pili ni Instagram. Utakuja kwa upande wa WhatsApp. Program za AI. Nimiweli mwa program ya mbazo. Nimekuwa nazitumia mara kwa mara kwa lengo. La kuenda kuboresha akili yangu, kuboresha ubongo wangu kwangu minusu ya kwanza kuweza kuitumia simu ya kwanza kabisa kuimiliki ilikuwa ni simu ya aina ya tekno, izi tekno kubwa amuwa sima ni timi ya tano, ishirini na nane na mwaka, ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na nne ndio ilikuwa ni mara kwanza kabisa kuweza kuitumia na ukitazama simu ni moja kati ya kifaa ambacho kimenisaidia pakubwa mno kuweza kuwasiliana na ndugu zangu kueza kupata mipango mbalimbali kumaanisha kwamba ni kazi mbalimbali lakini pia binafsi muda ambao huwa na huwanapenda sana kuzima simu ni muda usiku mi ni mmoja kati watu ambao sipendi usumbufu.